Kama ningekuwa na mnyama wa kufugwa ningetaka sana kufuga mbwa ni mnyama mwenye upendo uaminifu na urafiki mkubwa kwa binadamu. Watu wengi husema mbwa ni rafiki kwa karibu wa binadamu na ninaamini hilo ni kweli kabisa. Kwanza mbwa ni walinzi wazuri wana uwezo wa kulinda nyumba na familia wa kutoa onyo pale kunapokuwa na hatari. Hii hunipa hisia ya usalama. Hasa wakati wa usiku au ninapokuwa peke yangu nyumbani. Mbwa ni werevu na wanaweza kupundishwa. Kufanya mambo mbali mbali, kusikiliza amri, kusaidia watu au hata kutambua hatari. Pili, mbwa ni wazuri wa afya ya akili na mwili. Kufuga, mbwa, kunahimiza kufanya mazoezi kama vile kutembea naye kila siku. Pia kucheza na mbwa hupunguza msongo wa mawazo na huleta furaha mbwa wana mawazo wa kutambua hisia za mmiliki wao na mara nyingi hutoa faraja mtu anapikua na huzuni zaidi ya hayo kufuga mbwa kunafundisha uwajibikaji. Inahitaji muda subira na upendo. Unapaswa kuhakikisha mbwa, anapata chakula bora maji matibabu na malezi mazuri. Hii hunisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu na huruma. Kwa ujumla mbwa si mnyama wa kawaida tu bali ni sehemu ya familia ningependa kufuga kwa sababu analeta furaha. Ulinzi na urafiki wa kweli maishani.

Kuweka afya nzuri ni jambo linalohitaji mwendelezo na uwajibikaji kila siku mimi binafsi ninafanya mambo katha kuhakikisha mwili na akili yangu zineendelea kuwa imara na salama kwanza ninaangalia lishe yangu ninajidahidi kula chakula virutubisho matunda mboga na kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi au shukari nyingi. Pia ninakunywa maji ya kutosha kila siku ili mwili yangu uwe unafanya kazi vizuri na kushugulikia uchovu au sumu bila mazoezi ya mwili ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Natembea kufanya mazoezi ya viongo au kucheza michezo kidogo. Hii husaidia kuimarisha misuli moyo na kupunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu au sukari. Tatu, afya ya akili ni muhimu sana. Niajitahidi kupumzika, kuepuka msongo wa mawazo wa ziada na kufanya shughuli zinazonilea akili kama kusoma, kusikiliza muziki au kuzungumza na marafiki na familia ili kusaidia kuboresha mhemko na kudumisha furaha ya ndani. Ninaweka pia usingizi wa kutosha kulala vizuri. Usaidia mwili kupona. Akili hufanya kazi vizuri na kudumisha kinga ya mwili. Kwa ujumla kueka afya nzuri kunaitaji lishe bora mazoezi akili enye furaha na usingizi wa kutosha kwa hufanya haya kila siku inahakikisha mwili wangu unafanya kazi vizuri na nina maisha yenye nguvu na furaha.

Nimeshiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali. Kwa sababu ninaamini jamii mara hujengwa na ushiriki wa kila mtu. Kwanza kabisa ninajitahidi kuwa raia mwema. Na mwenye heshima ninawaheshimu watu wa nao. Nizunguka nashirikiana nao kwa amani na kufuata sheria na kanuni za jamii. Pili ninashiriki kwa kusaidia wengine pale inapowezekana, hii inaweza kuwasaidia majirani kushiriki katika shuguli za kijami au kutoa msaada mdogo kwa watu wanohitaji. Ninaamini hata msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu pia ninashiriki katika kushuguli za maendeleo ya jami kama mikutano ya kijiji, usafi wa mazingira au miradi ya pamoja inayolenga kuboresha maisha ya watu. Kushiriki katika shuguli hizi hunipa nafasi ya kutoa mawazo yangu na kuchangia maendeleo ya eneo langu. Zaidi ya hayo, ninaamisha umoja na mshikamano. Ninajitahidi kuleta watu pamoja. Kusikiliza maoni tofauti na kutatua migogoro kwa amani jamii yenye umoja huwa na nguvu zaidi na maendeleo yake. Kwa ujumla, ninashiriki katika jamii yangu kwa kuwa mshirika mzuri msaidizi na mshiriki hai katika shuguli za kijami. Kwa kufanya hivyo, ninachangia kujenga jamii yenye amani, maendeleo na mshikamano.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani kwa sababu ni sehemu inayonipa utulivu furaha na mapumziko ya kweli. Pwani na mazingira ya kipekee ambayo hunisaidia kupumzika kimwili na kiakili baada ya shuguli za kila siku. Kwenza napenda upepo mwanana na sauti ya mawimbi ya bahari. Sauti ya kunibu hunipa amani ya moyo na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kukaa ufukweni na tazama bahari hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu mpya. Pili hunipa fursa ya kufurahia shuguli mbali mbali kama kutembea kando ya bahari kuongelea au kushiriki mchezo ya ufukweni. Shuguli hizi hunisaidia kuboresha afya ya mwili na kuleta furaha ya asili. Pia ni mahali pazuri pa kushirikiana na pa familia au marafiki. Wakati wa pwani kujenga kumbukumbu nzuri kuimarisha mahusiano na huleta furaha ya pamoja. Kuangalia machweo ya jua pamoja na tukio linalobaki moyoni kwa muda mrefu. Kwa jumla napenda kuenda pwani kwa sebabu unipa mapumziko utulivu na furaha ya maisha. Ni mahali ambapo ninaweza kujiondoa kwenye msongamono wa maisha na kujiretishia upya kwa mwili na akili.

Zoea nzuri niliojenga ni kutembea kila siku asubuhi, hii imekua sehemu ya maisha yangu na, imeleta faida kubwa kwa mwili na akili yangu. Awali nilianza kama jaribio ndogo, kutembea kwa dakika kumi tu kila asubuhi, lakini kwa muda imekua tabia tabiti, kwanza zoezi hili limeimarisha afya ya mwili. Kwangu kutembea kila siku usaidia moyo kufanya kazi vizuri. Kuongeza nguvu za misuli na kudumisha uzito wa mwili. Pia husidia kuthibiti shinikizo la damu na kuongeza kinga ya mwili tidi ya magonjwa. Pili, kutembea kila siku kumenisidia afya ya akili. Ni wakati mzuri wa kutafakairi kupanga siku ama kusikiliza mziku au podcast zinazoletea furaha na motisha. Badala ya kutembea ajisikia mwenye nguvu na utulivu. Tayari kukabiliana na changamoto za kila siku. Zaidi ya hayo, zoezi hili imekuwa tabia thabiti inalofundisha nithamu, kujiweka malengo na kushikilia tabia nzuri kwa muda mrefu. Hii inasidia sio tu kwa afya bali pia katika kufanya kazi na maisha ya kila siku. Kwa ujumula zoezi niliojenga la kutembea kila siku sio la kunisidia kuboresha afya bali ni chanzo cha furaha utulivu na nidhamu. Ni zoezi linalofanya nisikie bora kila siku.

Kwangu napenda zote, ndiyo napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu na hisia zangu. Kupitia kuchora ninaweza kueleza mawazo yangu, hadithi au hisia ambazo mara nyingine ni vigumu kueleza kwa maneno. Kila mstari au rangi huchangia ujumbe, papicha au na kufanya kazi kuwa ya kipekee. Kwanza napenda kuchora kwa sababu hunipa hutupe na kujitolea kwa unumakini. Wakati niko kwenye karatasi naweza naweka mawazo yako pamoja na kufikiria. Kila kitu kwa umakini. Hii si tu naboresha ubunifu watu wangu bali pia huniwezesha kupumzika na kupata utulivu wa akili. Pili katika kupaka rangi ni sehemu ya furaha na kutulia hisia. Kuangalia rangi zinavyo, pindana na kuunda mchanganyiko mzuri kunanipa furaha ya kipekee. Ni aina ya burudani inayoongeza hamu ya kuendelea na kuunda na kuchunguza. Zaidi ya haya kuchora na kupaka rangi ni njia nzuri ya kujifunza na kuendeleza ujuzi wa mikono inanisaidia kuwa makini na kuwa na subira na kuboresha mtazamo wangu wa kimaono kwa ujumla napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia ya ubunifu, furaha na kujieleza na hunisaidia kupuzika na kuonyesha hisia zangu kwa namna ya kipekee.

Mafanikio ya ubinafsi unayothamini kazini mafanikio ya ubinafsi ninayothamini kazini ni yale yanahusiana na kukuza ujuzi wangu kuimairisha nidhamu na kuona matokeo chanya kutokana na juhudi zangu binafsi kwa maneno mengine mafanikio haya yanatokana na kazi yangu mwenyewe na siyo matokeo ya wengine pekee kwanza ninathamini sana mafanikio yanayohusiana na kukamilisha kazi kwa ubora mkubwa wakati ninaweka jitihada za kiziada kupanga kila kitu kwa umakini na kuhakikisha kila kazi inakamilika bila makosa hujisikia fahari mkubwa hii hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujitahidi kila siku pili nathamini mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya kazini. Kila mara ninapopata fursa ya kujifunza teknolojia mpya mbinu mpya au utaratibu bora wa kazi najisikia nimepanua uwezo wangu binafsi mafanikio haya yananisidia kuwa mfanyakazi bora na kuongeza thamani yangu kazini. Zaidi ya hayo ninathamini mafanikio yanayohusiana na utayari wa kushughulikia changamoto. Wakati ninaweza kutatua tatizo ngumu au kufanya kazi chini ya shinikizo najisikia nimefanikiwa binafsi mafanikio haya huniimarisha kujiamini na nidhamu ya kazi kwa ujumla mafanikio ya ubinafsi ninayothamini kazini ni yale yanayothibitisha bidii ujuzi na nidhamu yangu na kunipa motisha ya kuendelea kuwa mfanyakazi bora na mwenye tija.

Ndiyo, napenda milima sana kwa sababu ni sehemu zenye uzuri wa asili utulivu na changamoto ndogo ambazo hunisidia kukuza mwili na akili. Milima si tu mandhari ya kuvutia, bali ni njia ya kujifunza uvumilivu, uthabiti na kuthamini mazingira. Kwanza napenda milima kwa sababu zinaonyesha uzuri wa asili. Kuangalia milima zenye kupanda na kushuka misitu na mawingu vinavyopaa juu kunanipa amani ya ndani na furaha ya kipekee. Ni mahali ambapo mtu anaweza kuondoa mawazo mazito ya kila siku na kujirekebisha akili kimawazo. Pili milima ni sehemu zuri ya mazoezi ya mwili na changamoto kupanda. Milima kunahitaji nguvu uvumilivu na nidhamu inasaidia kuboresha afya ya mwili. Kuongeza stamina na pia kujenga moyo wa kushugulikia changamoto nyingine maishani. Zaidi ya hayo milima ni chanzo cha utulivu wa akili kutembea au kukaa juu ya mlima. Kunasidia kutafakari kupanga siku au maisha na kupata mtazamo mpya kuhusu changamoto zangu. Hii ni aina ya faraja ya kipekee isiyopatikana sehemu nyingi. Kwa jumla napenda milima kwa sababu zinanipa utulivu, changamoto na uzuri wa asili na ni sehemu bora ya kuunganishwa na dunia kwa namna ya kipekee.

Kitabu ninachokikumbuka zaidi ni kile kinachogusa moyo wangu kunifundisha mambo mapya na kuniacha na fikiria baada ya kukisoma. Kwa mimi kitabu hiki si tu burudani mbali ni chanzo cha maarifa, msukumano na ufahamu wa maisha. Kwanza nina penda kitabu hiki kwa sababu kinanifundisha madili na uwelewa wa maisha. Kila ukurasa unamasomo mapya changamoto za kimaisha au mifano ya jinsi kushughulikia matatizo ya busara. Hii inaniwezesha kuwa mtu bora zaidi, si kimwili bila pia kiakili na kihisia. Pia kitabu hiki ni chazo cha mskumo motisha nafurahia jinsi wandishi wanavyoweza kueleza hadithi kwa uhalisi na ubunifu na kunifanya nitake kufanya mabadiliko chanya maishani mwangu. Mara nyingi baada ya kukisoma najisikia naweza kufanikisha lolote nalo likusudia. Zaidi hayo kitabu kina njia ya kujifurahisha na kupumzika kusoma. Kinaondoa mawazo mbaya kwani hunipanua mtazamo na uniruhusu kuingia kwenye dunia tofauti ya hadithi ambayo ni furaha ya kipekee kwa jumla kitabu ninacho kipenda zaidi ni kile kinacho changanya marifa msukumo na burudani na kila wakati nikikisoma najizikia nimepanuliwa akili na moyo.

Kazi yangu natamani kufikia hatua ambayo nitakuwa mtaalamu anayeaminika mwenye michango wa maana na mwenye uwezo wa kuleta mabadiliko chanya. Lengo langu si tu kupata cheo bali kujenga taaluma imara inayojenga juu ya ujuzi nidhamu na maadili ya kazi. Kwanza ninataka kuendeleza kujifunza na kukuza uzuri wangu dunia ya kazi kubadilika. Kila wakati hivyo nina kusudia, kubaki, nikijifunza teknolojia mpya. Mbinu bora ya kazi na njia ya kuboresha utendaji wangu itanifanya niwe mfanyakazi mwenye dhamani anayeweza kukabiliana na changamoto tofauti. Pili na tamani kufikia nafasi ambayo nitaweza kuchukua majukumu, makubwa na kutoa mchango wa moja kwa moja katika mafanikio ya shirika. Ningependa kuwaminika, kuongoza miradi, fidia, wengine kukua na kushiriki katika maamuzi muhimu yanayoleta maendeleo. Zaidi ya hayo, ninataka kazi yangu iwe na maana na hatari chanya. Natamani kuona kuwa juhudi zangu zinaboresha huduma. Kusaidia watu au kuleta mabadiliko mazuri katika jamii. Mafanikio ya kweli. Kwangu ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu ya kikuza maisha ya wengine. Kwa ujumla nataka kufikia kiwango cha kuwa mtaalamu aliyekomaa kwenye mchango wa kudumu na anayejivunia kazi yake huko nikiendelea kukua binafsi na kitaaluma.

Napenda kuwa pahali palipo na utulivu usalama na mazingira yanayonipa amani ya moyo pahali pa aina hii hunisaidia kujisikia huru, kufikiria vizuri, na kuwa mimi mwenye bila msongo wa mawazo. Kwanza napenda kuwa sehemu isiyo na kelele mingi. Utulivu hunipa nafasi ya kutafakari kupanga mawazo ya na kupumzika kiakili iwe ni nyumbani maktaba au sehemu ya asili kama bustani mazingira tulivu hunifanya nijisikie nikiwa sawa ndani yangu. Pili napenda kuwa pahali penye watu wenye heshima na mshikamano. Mahali ambapo watu wanaheshimiana, wanashirikiana na kuwasiliana kwa amani hunipa hisia ya kukamilika na furaha. Mazingira chanya huongeza motisha ya kufanya muda kupita kwa furaha pia napenda sehemu zilizo karibu na asili kuwa karibu na miti, upepo safi au mandhari ya asili hunipa nguvu mpya na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo asili hunifanya nijisikie nimeunganishwa na maisha kwa ujumla. Kwa ujumla napenda kuwa palipo na utulivu watu wema na mazingira ya asili kwa sababu hunisaidia kuwa na amani. Furaha na uwiano mzuri wa maisha.

Nimetembelea tamasha la muziki mara kadhaa na kila mara, ni uzoefu wa kipekee na wenye furaha. Tamasha la muziki si tu burudani ni nafasi ya kuungana na wapenzi wa muziki kusherehekea talanta, na kujisikia sehemu ya jamii inayoshiriki siku hio. Kwanza napenda tamasha la muziki kwa sababu hunipa furaha ya kipekee. Kusikiliza wimbo unaonipendeza ukiimbwa kwa mara kwa moja kwa moja kuona wasanii. Wakitawala jukwaa na kushirikiana na hatira kuna leta shangwe isio fanana na chochote. Nihisia zinazo ongeza moyo na kutoa nguvu mpya. Pili tamasha la muziki ni nafasi ya kujifunza na kugundua muziki mpya. Mara nyingi napata wasanii wapya au muziki ambao sikuwahi kusikia. Hii hupanua mtazamo wangu wa muziki na kuniacha ni kitafsiri hisia mpya kupitia sauti na rithimu. Zaidi ya hayo, tamasha na muziki ni nafasi ya kushirikiana na wengine. Kushangilia, kucheka na kuimba pamoja na wapenzi wa muziki kunajenga mshikamano wa kipekee. Hii inafanya tamasha kuwa zaidi ya burudani. Ni uzoefu wa kijamii unaoleta furaha na kumbu kumbu mzuri. Kwa jumla, nimetembea tamasha la muziki kwa sababu ni burudani, msukumo, na nafasi ya kushirikiana na wengine. Na kila tamasha linabaki kumbu kumbu ya uraha maishani mwangu.

Kinnwaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juice yani matunda ya asili inapenda kwa sababu ni kitamu chenye virutubisho na kutoa hisia ya ya freshi haswa kuwa wakati wa jua kali au baada ya shuguli nzito kwanza napenda juice juice henye ya matunda kwa sababu unipa nguvu na afya kila kipimo kina vitamini na madini muhimu yanayosaidia mwili kufanya kazi vizuri ni njia nzuri ya kupata lishe haraka na raisi bila kuingiza sukari nyingi za bandia pili kinywaji hiki ni kitulivu na kinaburudisha kusugua mikipimo cha baridi kando ya matunda safi kunanipa hisia ya furaha na utulivu kama mapumziko kitoko katika shuguli za kila siku na ni isia mzuri ya kila kipande cha baridi kinapofika kinywani. Zaidi ya hayo napenda kinywaji kiko sababu kinaweza kuunganishwa na wakati mzuri wa familia au marafiki. Kufurahia juice pamoja na wengine kunaleta kumbukumbu mzuri ya za furaha ya pamoja. Kwa jumla napenda kinywaji cha baridi kama juice ya matunda. Kwa sababu ni kitamu chenye afya na kinaburudisha na kufanya kila wakati wakunywa wa kua wa kipekee na furaha.

Napenda kupata matukio ya kimataifa kwa sababu inaniwezesha kubaki na taarifa kupanua mtazamo na kuelewa dunia vizuri zaidi. Kuwa na uwelewa wa matukio yanayo jitokeza duniani kunanisidia si tu kijami bali pia kielimu kimaisha. Kuweza kufuata matukio ya kimataifa hunisaidia kubaki na taarifa ya kuelewa mabadiliko ya dunia. Kuangalia habari, ripoti au makala kuhusu maswala ya kisiasa kichumi na kijamii kunanipa mwanga na jinsi mambo yanavyotendeka na kuhusiana na kila nchi. Hii inasaidia kuwa mtu anayeweza kufanya maamuzi. Ya busara katika maisha ya binafsi na kazini. Pili matokeo kimataifa hupanua mtazamo wangu na kunifundisha kuheshimu utamaduni na maoni tofauti. Kujua kuhusu utamaduni mafanikio au changamoto za watu wengine duniani kunanisidia kuwa na huruma. Uwazi wa mawazo na kuzingatia mambo kwa nama ya kimataifa. Zaidi ya hayo kufuata matukio ya kimataifa kunatoa msukumo na mawazo mapya. Wakati napoona suluhisho la za matatizo au mafanikio ya watu mbali mara nyingine huniacha nikitaka kujaribu mambo mapya kuboresha ujuzi au kushirikiana katika miradi ya kibunifu kwa jumla kufuata matukio na kimataifa ni muhiumu kwani kuna nisaidia kubaki na tarifa kupanua mtazamo na kupata msukumo na kunafanya nione dunia kwa njia kwa namna yenye maana zaidi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu. Simu imekuwa chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwani hunirahisishia kuwasiliana kujipanga na kupanga shuguli zangu. Kwanza natumia simu kwa mawasiliano kupitia simu. Naweza kupiga simu kutuma ujumbe au kutumia mitandao kwa kijami ya kijami kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu wa kazi. Hii hunisaidia kudumisha uhusiano na kubaki karibu na watu muhimu maishani kwa mwangu. Pili, natumia simu yangu kwa kupata taarifa na kujifunza ninatumia kusoma habari kutafuta taarifa mtandaoni au kujifunza ujuzi. Mpya kupitia video na makala. Hii hunifanya niwe na uwelewa mpana wa mambo mbali mbali na kubaki nikiendelea kujifunza kila siku. Pia simu yangu hunisidia katika kupanga na kusimamia muda. Natumia kalenda vikumbusho na programu au kupanga kazi ya ili kuhakikisha majukumu yangu yanafanyika kwa wakati na mpango mzuri. Kwa jumla natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kupata taarifa na kupanga maisha ya kila siku. Na kwa kufanya hivyo. Simu inakuwa kifaa muhimu kinachosaidia kukua na mpangilio na ufanisi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha taarifa zinawasilishwa kwa uwazi, kwa wakati na kwa heshima ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Mambo muhimu ya kipaumbele ni uwazi, tumia maneno rahisi na eleza ujumbe wako bila utata ili kila mtu aelewe kinachotarajiwa. Kusikiliza kwa makini, mwasileno, si kuzungumza tu. Kusikiliza wenzako na wateja ni muhimu, ili kuelewa mahitaji yao kwa wakati, wasilisha tarifa mapema ili kuepuka makosa, ucheleweshaji au mchanganyiko. Heshima na taaluma. Tumia lugha ya heshima, epuka kejeli au hasira hasa unapotoa mrejesho. Udhibitisho wa taarifa. Hakikisha ujumbe umeeleweka kwa kuuliza au kurudia kwa ufupi. Kuchagua njia sahihi ya mawasiliano barua pepe, simu, ujumbe au mkutano. Chagua njia inayofaa kulingana na umuhimu wa ujumbe. Kwa kifupi mawasiliano bora kazini hujenga ushirikiano huongeza tija na kupunguza migogoro.

Leo ningependa kushiriki kumbukumbu moja ya utotoni ambayo bado inaishi moyoni mwangu hadi leo. Ni kumbukumbu ndogo lakini yenye maana kubwa katika maisha yangu. Nilipokuwa mtoto kulikuwa na jioni moja maalumu baada ya mvua kunyesha. Ardhi ilikuwa na harufu ya udongo ulionywa maji. Na anga ilikuwa limeja mawingu meupe yaliong'aa. Mimi na marafiki zangu tulikuwa nje tukicheza bila wasiwasiwa wowote. Hatukuwa na simu hatukuwa na pressure. Tulikuwa na furaha ya kuwa watoto. Nakumbuka tukicheza kuruka kamba na kukimbizana huku tukicheza kwa sauti. Mavazi yetu yalikuwa yamejaa matope lakini hilo halikutusumbua. Hata kidoko. Kile kilichokuwa muhimu kwetu ni furaha ya wakati ule. Mama aliponiita kurudi nyumbani nilijua ningekaribiwa kwa kuwa mchafu. Lakini moyoni nilikuwa nimeshiba furaha. Kumbukumbu hii hunikumbusha umuhimu wa vitu vidogo maishani. Hunifundisha kuwa furaha haipatikani kwa mali nyingi au teknolojia ya kisasa bali kati ya muda mzuri tunaoshiriki na watu tunowapenda. Pia tu hunikumbusha kuwa utotoni zawadi ya kipekee ambayo hairejei tena. Leo ninapokumbana na changamoto au msongo wa mawazo nakumbuka jioni ile ya utotoni. Hunipa tabasamu na kunikumbusha kupumua. Kupunguza mwendo na kufurahia maisha kama mtoto kwa moyo mwepesi na shukrani.

Ndiyo inatumia mitandao ya jamii kama vile akaunti za kibinafsi kwenye za facebook, instagram, twitter, tiktok au only fans ata hivyo mitandao ya jamii naijua kwa njia hizi kueleza jinsi ya majukwaa yanavyofanya kazi kukusaidia kuandika wasifu, captions au ujumbe kushauri kuhusu mauthui, uuzaji au usalama mtandaoni kujibu maswari kuhusu maneno au istilahi zinazotumika kwenye mtandao ya jamii.